Mziki ambao ninausikiliza mara nyingi ni muziki aina ya dancehall ama reggae mziki huu hua umeimbwa na watu wa kutoka nchi ya jamaica na mwanamziki ambaye ninayempenda zaidi kutokuwa anaimbaye aina hiyo ya muziki ni vybz kartel na konshens wao huniburudisha sana na wao hunifurahisha napenda kusikiliza mziki hiyo ninapokuwa na marafiki zangu tukijivinjari.

Aina za filamu ambayo ninazipenda ni aina kama ile ya kusisimua, yaani action, tamthilia na vichekesho. Pia ninapenda aina za romance, yaani mapenzi na sayansi. Filamu ambayo niliona na ikanifurahisha sana na ya kusisimua sana ni filamu ambayo inaitwa, How to Get Away with Murder. Nilipenda sana kuitazama kwa sababu pia filamu hiyo ilikuwa na ujumbe mzito ambayo ilinifundisha ja mambo fulani.

Nguo ninazo zipenda kuvaa sana ni nguo za kawaida yani casual clothes kama vile nguo ya jeansi, t-shirt na viatu vya mchezo ama kwa lugha ya kimombo inajulikana kama sneakers Kwa sababu mimi huhisi vizuri na ninajiamini Kwa hafla maalum huwa napenda kuvalia nguo za nadhifu official clothes kama vile suiti ama gauni Pia ninapenda kuvaa nguo ambazo ni huru na zenye rangi tulivu kwa sababu nitajihisi nikiwa vizuri.

Ndio, mimi hununua vitu kwa kutumia simu. Mimi huenda kwenye mtandao ama kwenye programu za simu kama Instagramu na TikTok na kuwatafuta wauzaji wa bidhaa aina tofauti. Mimi upenda kutununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi inaokoa muda na inaniruhusu kulinganisha bei kabla kununua na pia ninaweza nunua kitu popote kutoka pahali popote nchini. Mimi upenda kununua vitu kutumia simu kwa sababu pia inaokoa muda.

Ninapotaka kustarehe mimi hupenda kusikiliza muziki nikiwa nyumbani ama kutazama filamu na au kupumzika nyumbani nikiwa peke yangu na marafiki au familia mimi pia hupenda kwenda kwenye mahali pa kustarehe kama disco na kukunywa kinywaji nikiwa na marafiki wangu.

Ndiyo na la, mara nyingine mimi huweka picha kwenye mtandaoni lakini wakati mwingine sipendi kueka Mimi hupenda kueka picha kwenye mtandaoni hasa kushiriki kumbukumbu muhimu na kuwezesha pia kujuliana hali na marafiki zangu lakini wakati mwingine Huwa na sipendi kuziweka kwa sababu ninataka kuhifadhi faraga langu ili si kila mtu yeyote mtandaoni ya anaeza kuona picture zangu.

Mara nyingi, mimi hutumia muda wangu wa bure kwa kusoma, kusikiliza muziki, kutazama filamu au kupumzika nyumbani ili kujiburudisha na kujiongeza maarifa. Hiyo sana sana huwa siku ya jumamosi ama jumapili wakati ambao siendi kazini.

Ninazichukulia tathmini za kazi kama fursa ya kujifunza, kujiboresha na kuelewa maeneo ninayohitaji kuimarisha ili nifanye kazi yangu kwa ufanisi zaidi. Mimi hupenda kusoma ili niongeze maarifa na pia kuenda kwenye mtandaoni na kujua mingi kuhusiana na topiki ambayo ninafanya.

Ndio napenda kula samaki Samaki huwa chakula kitamu na samaki aina ambayo ninapenda kupenda kukula ni aina ya tilapia ambayo inapatikanea kwenye ziwa la victoria pia napenda kula samaki kwa sababu samaki unaeza ipika ule na ugali, unaeza ila na wali na pia kukula na chapati.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa na ukuta kwenye chumba changu cha kulala ni ukuta za nyeupe. Kitanda changu ni kikubwa na nina blanketi ya samawati. Kutoka dirishani naeza kuona wanyama na miti nje ya dirisha langu kwa sababu ninaishi mahali ambapo kuna wanyama kama manki. Na kitu kinachonipendeza zaidi sana chumbani mwangu ni kitanda changu na vitu za kulala.

Ujuzi ambao naitaji kuimarisha ni ujuzi wakujua ai na kujua mambo ya teknolojia kwa sababu sahizi wakati wa sahi ai ndio jambo lili ambalo nina pa watu pesa mingi pia ujuzi mingine ambao ningependa kujua ni wakujua kutipu binadamu kwa sababu nimekua na upendelea sana vile ambavyo daktari wanatibu na kuwasaidia wagonjwa.